Simu yangu ya mkononi, mimi huichaji mara moja. Mimi huchaji simu yangu niendapo kulala na moto huo ukishajaa nautumia siku mzima lakini, kompyuta yangu ya binasi naichaji mara mbili au tatu hivi kwa siku. Kwa sababu naitumia mara mingi, inahitaji kuchajiwa kila wakati. Kwa sababu, nahitaji kumaliza kazi yangu. Kwa hivyo lazima niipe chaja mara kwa mara.

Ningependa kuchora kuliko kupaka rangi. Kuchora ni mzuri kwa sababu unaweza kuchora kitu yoyote. Unaweza kuchanganya rangi na unaweza kuweka kwa kila aina ama kwa mteremko unaotaka. Kuchora ni mzuri kwa sababu inaonyesha jinsi akili yako ilipo na inaonyesha kama uko na msongo wa mawazo. Kuchora husaidia mtu ambaye ako na msongo wa mwazo kwa kutoa akili yake kwenye hilo jambo na kufanya atilie maanani anachochora.